Nikiwa na marafiki zangu, ninapenda sana kupika, na mimi hupika vyakula vya aina aina. Sana sana vyakula vya kiasili, kama vile nyama ya kutokota, nyama choma, nyama ya kuchemshwa. Na mimi hupenda sana kupika chapati pia, kutumia unga wa ngano ambao haujatolewa makole. Na piya kupika pilau, kupika mandazi, kupika mahamri, kupika vyakula vya kigeni kama vile pizza na kuku. Marafiki zangu hufurahiya sana upishi wangu kwa sababu kila wakati ambamo huwa wananitembelea, huwa wanapata vya kula, vya aina, aina, mapochopocho, chakula, zinazo furahisha dimi zao. Na kwa hiyo sababu marafiki zangu hupenda kuniita katika sherehe za kuzaliwa na piya likizo za kazini kitu ambacho kinanifanya nijihisi kwamba mimi ni mtu spesheli na mtu ambaye anapendwa na marafiki zake.